Zawadi mzuri ambaye nimawai kupokea ni Biblia. Nilipokea hi zawadi wakati ambapo nikuwa nakutana na rafiki yangu, alie kuwa ameenda kule wingereza. Na alipo rudi alweza kuniletea hi zawadi na niliweza kufraia sana kwa sababu nilikuwa na jifunza somo ladini na iliweza kunisaidia pakubwa ili nweze kuelewa hilo somo.

Mimi huwa napenda asali. Asali huwa inatengenezwa na nyuki. Na mimi huwa ni mkulima wa nyuki. Mimi hutumia asali hasa wakati ninapotengeneza kikombe cha chai. Wakati mwingine huwa naongeza asali kwa mkate wakati ninapotarisha kiamshakinywa.

Mimi huwa natumia muda mwingi sana kwa mtandao kila siku. Kwa mfano, kila jumatatu mimi huwa natumia takribani ya muda wa masaa manane pale mtandao. Hii ni kwa sababu mimi ni mtu ambaye huwa napenda kusoma na pia kufanya utafiti katika sekta mbalimbali kama vile elimu na pia teknolojia ya kisasa.

Kuna baadhi ya malengo mengi ambayo mimi huwa naweka kila mwezi kazini. Kwa mfano huwa nahakikisha ya kwamba kila mwezi nafanya utafiti katika sekta fulani inayohusikana kwa ukaribu na kazi ninayofanya. Kwa mfano, mimi ni mtu ambaye huwa nafanya kazi ya elimu. Na huwa nahakikisha ya kwamba ninasoma teknolojia ya kisasa ambayo itaweza kunisaidia kuhusu mambo ya elimu.